Ofisi nimahali maalum pakazi za mipango na kitaaluma ofisi utumika kwa jili ya kupanga mipango ya kampuni au taasisi binafsi ili kueza kufanya kazi zake vizuri kama ambayo inatakiwa. Ofisi ni mahali ambapo huwa panakuwa ni jengo au ni majengo kaza ambaye huwa yanatumika kwa jiri ya shughuli. Hizo ofisi inaweza kuwa ni ofisi ya kampuni au shure, hospitali na pia ofisi inaweza ikawa jipo nyumbani, yaani ofisi ya nyumbani na ofisi pia inaweza ikawa hiko katika maineo tofauti kama vile mtandaoni pia unaweza kukawa na ofisi na ofisi uwa inakua na vitu ambavyo lazima dani viwepo ili kwa kikisha kwamba kazi inafanyika kama ambavyo imekusudiwa ofisi ni lazima iwe na mafaili, ofisi lazima iwe na makabati ya kufazia mafaili, ofisi lazima iwe inameza na viti, ofisi lazima iwe na kompyuta au laptop, Printa kwa jili ya kuprinti vito mbalimbali, dokumenti mbalimbali, pamoja na skana kwa jili ya kuskani pia dokumenti. Simu kwa jili ya mawasiliano ni muhimu sana kuwepo katika ofisi. Ofisi inafanya kazi nyingi kama vile kupokea na kutoa tarifa za kazi mbalimbali ambazo zimefanyika. Kuandika kuifazi nyaraka ambazo zinakuwa zime tumika kupokelewa na kutoka dani ya ofisi. Kusimamia wafanya kazi na shughuli zao ni jambo ambalo linafanyika ni muhimu katika kwa kikisha kwa ambazo wafanya kazi wanasimamiwa katika shughuli zao ambazo wanazifanya. Ili kwakikisha kwamba kuna kuwa kuna ufanisi mkubwa wa kazi lazima kwa kikisha kwamba Osimamizi ni mzuri viongozi wa ofisi wanakikisha kwamba kazi zinatekelezo kwa wakati Kila mfanya kazi anakamilisha jukumulake kwa wakati na kwa muda ambao umepangwa Pia kutoa na kupokea tarifa kutoka sehemu mbalimbali ni kazi ambayo zinafanywa na ofisi ili kwa kikisha kwamba yambo lote ambayo melipanga dina wasilisho Pia mawasiliano ni muhimu kupitia baru pape, kupitia simu ni vitu ambayo uwa vinafanyika katika ofisi na hayao ni mambo ambayo ni ya muhimu kwa sababu kuasiliana na watu wateja kutoka nje ni lazima kuwe na ma siriano kwanjia hizo ambazo zinatakiwa kuepo ofisi inaeza ikawa ni ofisi ya kampuni kama vile kampuni za biashara pia ofisi inaeza ikawa ofisi ya mtu binafsi ambaye ana ofisi yake watu binafisi mbalibali wanajishukulisha na kazi nyingi uwa wanakua na ofisi zao binafisi ambazo wanazifanya kazi kwa mfano mawakili wakujitegemea, mainjinia wakujitegemea, madaktari ambao wamejia jiri wenyewe uwa wanakua na ofisi zao ambazo wateja wao uwa wanaenda kwa jiri ya kupata huduma mbalibali na hiyo imakua ikifanyika sana na makampuni na watu binafsi ofisi ni muhimu kwa sababu kwenye ofisi ukiwa na ofisi ufanisi wakazi unakuwa mkubwa katika kwa ngalia kwamba kazi zanku mimi nazifanyaje na zifanya kwa wakati gani na wakati muhimu Pia ofisi ni muhimu kwa sababu unaifazi kumbukumbu nyingi za mafaili zinaifaziwa kwenye ofisi kama kuna changamoto yote imetokea basi kuna tarifa inaitakiwa unaenda kuchukua kumbukumbu ya mafaili ili kueza kuangalia ni kitu gani ofisi pia ni nzuri kwa jiri ya mawasiliano mawasiliano baina ya kampuni moja na kampuni ingine utakapo kuwa na ofisi inakuwa ni raisi sana kueza kupata mawasiliano hayo kiu rahisi ili kueza kwa kikisha kwamba kazi zaka uzinaenda salama na kwa ufanisi Kwa hali ya jiu kama bavyo.

Ushirikiano ni kitendo cha kuwa pamoja katika jambo fulani ambalo umeamua kulifanya. Ushirikiano unaweza ukawa katika nyanja mbali mbali katika jamii. Kama vile ushirikiano katika masuara ya misiba, sherehe kama harusi. Ushirikiano kwenye matatizo mbali mbali ni jambo ambalo huwa linaashiria umoja na mshikamano ushirikiano ni kitendo ambacho kimekua kipo kwenye jamii yetu sana hasa sisi kama wa Tanzania au waafrika tumekua tukidumisha ushirikiano kwenye maswala mbali mbali yanayotuzumbuka na umekuwa ni utaratibu ambao upo kwa muda mrefu sana na nijambo ambalo huwa linaongeza chachu ya umoja na upendo kwenye jamii. Pia ushirikiano upo kwenye maswala ya kazi tunazofanya kila siku ofisini kwetu na katika majumbani hasa kazi zinazo husiana na jamii. Kuna kazi kama vile kufanya usafi, kwenye mazingira yanayotuzunguka, kutunza miti, kutunza misitu, hua tunafanya kazi hizo kwa kushirikiana. Pia ofisi moja baina nyingine, kuna seminar hua zinatokea ambazo zinatoa elimu mbalimbali, kuhusiana na maswala mbalimbali ya kijamii kwa hiyo. hIzo pia hua tunaalikana ofisi moja inaalika ofisi nyingine, kampuni moja inaalika kampuni nyingine na kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja, tunapeana taarifa ambazo zinatakiwa ushirikiano upo pia baina ya inchi moja na inchi nyingine Kwa mfano Tanzania na Kenya, kuna ushirikiano mkubwa sana wa maswala ya kibiashara Tanzania anamuuzia mahindi Kenya Kenya ananunua mahindi kutoka kwa Tanzania huo ni ushirikiano ambao upo baina ya mataifa na pia ushirikiano unaweza ukawepo kwenye maswala ya michezo Kwa kushirikiana kucheza michezo ya kirafiki ili kudumisha upendo na mshikamano kwa miongoni mwa jamii Kwa hiyo inaweza katokea timu ya simba imeenda kucheza mechi ya kirafiki na team ya yanga, huo ni ushirikiano, kuweza kushirikiana ili kuhakikisha kwamba kuna dumishwa amani na umoja na kuweza kubadilishana mawazo kwenye maswala yanayohusiana na michezo. Mimi binafsi na shirikiana na ndugu zangu katika kuhakikisha kwamba familia inakua pamoja na mshikamano kwa kupeana mawazo kwenye kile ambacho kina kuwa kinaendelea katika familia. Kama kuna mtu anachangamoto yoyote anaisema na kwa pamoja tunashirikiana ili kuweza kuhakikisha huyu mwenzetu tunamtoa kwenye hiyo changamoto. Huo ni ushirikiano ambao umekuwepo sio kwenye familia yangu tu bali kwenye jamii na familia nyingi za ki Tanzania. Ushirikiano pia unaweza ukawepo kwenye maswala ya uigizaji, utamaduni, michezo pamoja na ngoma za asili hua kunakua kuna ushirikiano baina ya kabila moja na kabila lingine kwa mfano ushirikiano kabila la wa hehe wanaweza kashirikiana na kabila la wangoni latika kusherehekea sherehe za mila na desturi mbali mbali za makabila kwa mfano Tanzania kuna makabila mengi kama vile hayo makabila ya na husiana katika kushirikiana kwenye maswala ya misiba kwenye maswala ya sherehe za kita maduni na hicho ni kitu ambacho huwa kinafanyika sana kwenye tamaduni zetu. Pia ushirikiano upo kwenye maswala ya uigizaji wa filamu. Waigizaji wa filamu wanashirikiana sana na waigizaji wa mataifa mengine. Kwa mfano ilitokea Tanzania muigizaji kanumba kushirikiana na waigizaji kutoka nchi ya Nigeria wakatingeneza filamu moja ya pamoja ambayo ile filamu ilifanya waigizaji wa Tanzania kuweza kujulikana kima taifa na waigizaji wa Nigeria kuweza kujulikana na wananchi kutoka Tanzania kwa hiyo ushirikiano uko kwenye nyanja nyingi na ushirikiano ni kitu ambacho ni chamuhimu kwa sababu kinapanua wigo, kinapanua fikra, kinapanua biashara na kuongeza maendeleo baina ya mtu na mtu nchi na nchi, kampuni na kampuni, kabila na kabila.

Uwanja wa ndege ni eneo maalum ambalo linatumika kwa shughuli zote za usafiri wa anga. Shughuli hizo huusisha usafiri pamoja na abiria, pamoja na mali zao kama vile mizigo kupokelewa, kuingia na kuweza kutoka. Uwanja wa ndege pia umekua ni njia rahisi sana ya usafiri ambayo inatumiwa na watu wengi kwasasa. Watu ambao wanataka kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine au wanataka kusafiri ndani ya nchi kwa usafiri huu Basi sehemu pekee ambayo unaweza kupata huduma ya usafiri wa anga ni lazima uende kwenye uwanja wa ndege na kuna aina mbili za viwanja vya ndege. Aina hizi zipo katika makundi. Haya kuna uwanja wa ndege wa kimataifa uwanja huu unatumika kusafirisha abiria ambao wanatakiwa kwenda maeneo mbalimbali nje ya nchi kwamfano uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport ni uwanja wa ndege wa kimataifa. Kama ukihitaji kusafiri kutoka Tanzania, kwenda Uganda, Kenya, Burundi na Rwanda kwenda Canada, kwenda USA, kwenda Australia, kwenda Uingereza Basi lazima uende katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Pia kuna uwanja wa ndege ambao wenyewe ni kwaajili ya safari za ndani. Safari ambazo ni za ndani ya nchi mfano kutoka Dar es salaam kwenda Mwanza, kutoka Arusha kwenda Mwanza, kutoka Kigoma kwenda Arusha, hivo ni viwanja vya ndege ambavyo ni vya ndani. Njia ya kuruka na kutua ndege ni sehemu ambayo ipo sehemu ya uwanja wa ndege. Kunakuwa kuna barabara ambayo ni barabara nyoofu imenyoka na pia ni tambarare kwaajili ya ndege kuruka hiyo ni sehemu ambayo ukienda uwanja wa ndege lazima ukutane nayo. Pia katika uwanja wa ndege huwa kuna maeneo ya kusubiri pale ambapo mnasubiri ndege iweze kuwasili basi kunakuwa kuna maeneo maalum ambayo mnakaa na kuweza kusubiri kama abiria, ndege iweze kufika. Pia katika uwanja wa ndege, huwa kuna maduka mbalimbali, hasa vile viwanja vikubwa. Kuna maduka na migahawa ambayo abiria wanaweza wakapata chakula wakati wakisubiri usafiri ili kuweza kwenda mahali ambapo unawataka. Pia huwa kuna huduma za mizigo. Mizigo huwa inapokelewa na kukaguliwa kabla haujasafiri inaangaliwa kama kuna kitu ambacho kimebebwa ambacho siyo cha muhimu huwa kinahakikiwa na pia kama sio cha halali kinahakikiwa kwahiyo mizigo yote huwa inahakikiwa, inaangaliwa pale kabla ya kusafiri. Pia huwa kuna maeneo ya kutoka na kuingia pale kabla ya kuingia kuna maeneo ambayo ni maalum ya kuingilia na kutokea na siyo kwamba hapo hapo ulipoingilia ndipo utakapotokea, kwahiyo huwa kuna maeneo hayo ambayo ni lazima utaratibu ufatwe na pia huwa kuna mnara wa kuongozea ndege. Mnara wa kuongoza ndege ili iweze kuruka. Pale kunakuwa kuna maafisa ambao wenyewe kazi yao ni kuiongoza ndege ili iweze kuruka vizuri na isiweze kupata ajali na kusababisha matatizo katika abiria ambao wanakuwa wanasafiri. Usalama na huduma za dharura pia ni eneo ambalo huwa lipo kwenye uwanja wa ndege. Huwa kuna uhakika wa usalama. Usalama nikimaanisha kwamba kunakuwa kuna huduma za dharura kama vile zimamoto huwa wanakuepo pale, wahudumu wa afya kama ikitokea kuna abiria amepatwa na tatizo la kiafya kwa ghafla, basi wahudumu wa afya huwa wapo eneo hilo kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda salama. Na hii ni ipo kwenye viwanja vyote vya ndege vikubwa na vidogo huwa kuna huduma hizo ambazo zinatolewa kwa abiria ili kuhakikisha usalama wa abiria na mali zao unazingatiwa.

Florida ni chombo ambacho kinatumika kupanga na kuhifadhi taarifa au nyaraka mbalimbali ambazo mtu anakuwa ameziandaa na anaitaji kuzihifadhi kwa ajili ya matumizi yake ya kila siku. Folder zimigawanyika katika makundi makubwa mawili ambayo ndiyo makundi makubwa anayotumika sana katika kuandaa na kuhifadhi taarifa kwenye Folder. Kwanza kabisa kuna folder ambazo ni za kwenye vifaa vya digitali kwa mfano kompyuta pamoja na simu. Na pia folder zinaweza zikawa folder za kwenye makaratasi magumu, yani makaratasi ambayo yanatumika maeneo mbalimbali kwa mfano ofisini au maeneo ya shule. Huwa pia kuna folder za kuhifadhi taarifa. Folder ambazo zinatumika kwenye kuhifadhi taarifa kwenye simu au kompyuta zinahifadhi vitu kama nyaraka mbalimbali ambazo mtu nakuwa ameziweka kwenye mfumo wa soft copy anazihifadhi kwenye folder ya simu anatengeneza folder anahifadhi humo. Picha mbalimbali pia zinatumika kuhifadhiwa kwenye folder, kwenye simu au kompyuta, video za muziki, video za sherehe mbalimbali ambazo mtu anakuwa amerekodi pia zinahifadhiwa kwenye folder na muziki wenyewe pia unatengenezewa folder na kuhifadhiwa humo ndani. Unaweza ukatengineza folder yako ukaiita folder ya muziki na umo ndani ukiifungua unakutana na muziki tu au unaweza ukatengeneza folder ukaiita video umo ndani ukifungua unakutana na video tu Kwa hiyo inatusaidia sisi kuhifadhi taarifa zetu kwa urahisi na kuweza kupata mpangilio ambao ni mzuri pale ambapo unakuwa unahitaji kutumia kitu chako ambacho ukiifadhi kwenye folder Pia, folder inamalengo mengi mengi ambayo ni ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba unakuwa una urahisi wa kutumia. Kwanza kabisa folder hurahisisha namna ya kutafuta vitu ambavyo umevihifadhi. Inakupa urahisi wakuweza kutafuta vitu hivyo kwa sababu ukienda kwenye folder ya muziki unakutana na muziki. Ukienda kwenye folder ya kazi unakutana na kazi. Ukienda kwenye folder ya video unakutana na video. Kwa hiyo inarahisisha sana maisha Pia folder huondoa na kuwacha vitu ambavyo havitakiwi Inavihifadhi peke yake na inatenganisha kitu kimoja baada ya kingine na pia folder inasaidia katika kupangilia mafaili Unafaili lako ambalo unahitaji kuliweka vitu ambavyo ni vya muhimu Basi unalitenginezea folder unahifadhi mafaili yako humo ndani hayo ndio malengo ya folder ambayo yanakuwa yanahifadhiwa Pia ukija kwenye folder ambazo ni za karatasi, hizi huifadhi vitu kama vile nyaraka za serikali kwenye maofisi, huhifadhi vitu kama barua ambazo zinakuja, zinaletwa na watu mbalimbali, walimu na watu wengine wengi. Mikataba ya ufanya kazi pia inahifadhiwa wakatika folder na fomu mbalimbali, ikiwemo formu ambazo zinatumika, kukiwa na wagonjwa, fomu ambazo hutumika kujaza vitu mbalimbali, zinahifadhiwa kwenye ma folder haya. Folder hutengenezwa kwa karatasi ambayo ni gumu, hasa ya mafolder ambayo ni ya karatasi, lazima liwe gumu ili kulinda nyaraka zilizowekwa kwa raisi Pia inasaidia sana kuweka mpangilio mzuri wa dokumenti zako au mafaili yako ambayo umehifadhi hurahisisha pia usafishaji wa nyaraka, pala ambapo unataka kusafisha nyaraka, Folder inasaidia sana Kwa sababu unakuwa unajua kitu gani kiko sehemu gani, kitu gani kiko wapi nikakichukuwe ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna urahisi wakuweza kufanya hivyo vitu hayo ni mambo ambayo folder imekua ikiyafanya na kitu ambacho ni kikubwa na nikizuri zaidi Unauwezo wa kutengeneza folder nyingi kadri ya wewe ambavyo unataka Foder zinaweza zikatengenezwa nyingi ili kuhakikisha kwamba mpangilio wako wa idadi ya bidhaa zako na taarifu zako Zinatunzwa kwenye mpangilio maalumu Yani mpangilio ambao utaweza kufanya mtu yote Atakapokuwa anahitaji kitu chochote ajue kinapatikana wapi Hii inatumika sana sana kwenye maofisi ya serikali Maofisi ya taasisi binafsi ofisi za taasisi ambazo pia zina kuwa zina idadi kubwa sana ya wafanya kazi huwa zinatumia mtindo huu wakuweza kuwa na mafolder mbalimbali ambayo yanakuwa na taarifa nyingi tarifa za kila mfanya kazi anakuwa na folder lake ambalo ndani ya hilo folder kunakua kuna file lake ambalo linatumika katika siku zake za kazi Kwa hiyo folder inatusaidia sisi kuhakikisha kwamba mpangilio wa hayo yote unakuwa ni mzuri.

Unaweza ni neno ambalo lina onyesha kwamba mtu unaweza kufanya jambo fulani. Unaweza manaake unauwezo wakufanya kitu ambacho wewe unauwezo nacho kwa hiyo ni kitu ambacho kinaelezea namna fulani ya mtu kuonyesha umaridadi wake katika kufanya jambo. Kwa mfano, mimi naweza kufanya mambo mengi, naweza kucheza mpira wa miguu, na pia naweza kucheza mpira wa kikapu kwa hiyo. Ukisema kwamba unaweza, maana yake ni kwamba uko na uwezo mkubwa, wakuweza kufanya jambo fulani. Pia, mimi na ukiniuliza, unaweza, naweza nikasema, naweza kuongoza wenzangu kazini na kuelekeza mambo mbalimbali yanayo husiana na kazi. Hayo ni namna ambayo unaweza kusema kwamba. Unaweza. Pia katika kuhakikisha kwamba, inaeleweka kiurahisi, inaweza kawa imekaa katika namna ya kwamba, ni kueza kweza kuhakikisha kwamba. Unakuwa na uhakika na kile ambacho unakifanya. Watu wanao kuangalia, watu wanao kutegemea, wahakikishe ya kwamba unafanya hayo yote kwa bidii na kwa uwezo mkubwa Hapo ndio unakua, unaweza kwa hiyo hayo, hiyo ni namna ya kweza kwasirisha jambo moja baada ya jambo lingine na pia ni kuwa na uhakika wa kile ambacho unakifanya ukiwa na uhakika wa ambacho unakifanya na wakikwambia kwamba unaweza wana wana kwambia kwamba wao wameona kwamba wewe unaweza kwa hiyo inabidi uhakikishe unakuwa na uaminifu mkubwa kwa wale watu ambao wamekuamini inaeza ikawa katika uongozi, wa wananchi na wakakupa madalaka ya kuhakisha kwamba unapazia sauti katika yale ambayo huwa yanawasumbua na yale ambayo yanawatatiza kuhakikisha kwamba, unayafikisha kwenye uongozi wa juu ili matatizo yao yaweze kuchukuliwa kwa uharaka na kuweza kusikilizwa sauti zao na kuweza kusaidiwa. Apo unakua, unaweza kuongoza hao waliikupa madalaka. Watu wengi, wanaweza mambo mbalimbali, vipawa mbalimbali, walivo jaliwa. Kuna ambao wanaweza kukimbia katika riadha na kuwa washindi Kuna ambao wanaweza kuongoza nchi mataifa mbalimbali ili waweze kukuwa katika uongozi ambao ni bora Kwa hiyo ni uwezo ambao unaonyeshwa na watu tofauti tofauti katika sekta na nyanja tofauti tofauti mtu akisema kwamba unaweza anakua anahitaji umsaidie jambo ufulani kwa mfano mtu anakuambia naomba unisaidie kiasi fulani cha fedha ili niweze kuhakikisha kwamba watutu wangu wanaenda shule ili watutu wangu waweze kupata mahitaji yao mazuri na asiweze kuangaika katika maisha ya masomo na maitaji yao ya weze kupata na akikuomba anakuwa anakuona unauwezo kumsaidia kwa hiyo amesema wewe unaweza naomba nisaidie jambo fulani ili niweze kutimiza lengo langu fulani inakuwa amekuamini na wewe unapomsaidia inakuwa ni kweli unaweza kumsaidia kwa hiyo anakuwa na shukuru kwa kuwa umweza kumtoa katika changamoto ambayo amepitia na kumvusha na kumfikisha sehemu ambayo ni bora sehemu ambayo ni mzuri ambayo anaeza akaendelea kufanya mambo yake na shuguli zake zikaenda kama ambavyo inatakiwa kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambyao watu wanakuwa wanaweza kuyafanya na pia mtu akisema unaweza anakuwa ameona kabisa kuna kitu kipo ndani yako ambacho we mwenyewe unaweza kawa kwa namna moja u nyingine haujakijua lakini watu wanao kuangalia kwa namna ambavyo unaishi kwenye jamii wanasema kwamba unaweza. Wasaidia na pale ambapo unakua unakifanya wemwenyewe unakuja kugundua kumbe kweli mimi naweza kufanya lakini sikujua kama naweza fanya iyo ndio maana ya Unaweza iko katika muktadha huo mpana kabisa wa maana kwamba kunaonyeshwa uwezo fulani uko ndani yako Unaweza ukawa wewe mwenye unajua au haujui, unatambua au hutambui lakini Ukaajulikana na ukaweza kuendeleza hicho kipaji cha kuweza kufanya mambo mbali na kaweza kuisaidia jamii ambayo inakuzunguka kwa Mapana zaidi.

Mara kwa mara, mara yake ni mara nyingi Yani ni zaidi ya mara moja Unafanya kitu saa hivi, unarudia tena kesho, unarudia kesho kutwa Mtondogoo, maana yake hapo, umefanya kitu mara kwa mara Zaidi ya mara moja inakua ni kwanzia mara mbili kuenda mbele Naeza nikasema kwamba mimi, napenda kusoma vitabu mara kwa mara maana ake na soma vitabu vyangu mara nyingi Zaidi na soma Leo nitasoma kesho niTasoma kesho kutwa hIvo ndio mara kwa mara Nineno ambalo limekua likitumiwa sana sana na watu katika jamii, katika kuwasiliana katika kuongea katika maandishi mara kwa mara Nineno ambalo lInatumika sana katika kujazia Matamshi na maneno mtu akiongea katika hoja zake huwa nineno ambalo linatumika na nirahisi sana kueleweka halina bubuza yote Nineno ambalo linaashiria kwamba wewe unautaratibu wako uliojiwekea ambalo huo utaratibu unaufanya zaidi ya maramoja Ikimaanisha kuanzia marambili kwenda juu na nikitu ambacho unakua unapenda kukifanya Kwa hiyo inaweza ikawa nitabia yako nzuri au pia inaweza ikawa nitabia ya mtu ambayo sio nzuri mtu anaweza akawa anarudia kosa lake zaidi ya mara moja Kwa hiyo mtu akisema unarudia mara kwa mara maanake wewe unafanya makosa yako zaidi ya mara moja Yani unaelekezwa lakini unashindwa kuwa muelewa Lakini pia mtu anaweza akasema huyu ni mtu ambaye anakuwa anakuja nyumbani kwetu mara kwa mara mtu akisema hivyo na kuwa anamaanisha kwamba wewe unaenda nyumbani kwao kila baada ya siku kadhaa Yani nizaidi ya mara moja huwa unaenda kwao Lakini pia inaeza ikawa inamaanisha sisi nyumbani kwetu maji yanatoka mara kwa mara maana yake maji ya naratiba nzuri ambayo ya natoka zaidi ya maramoja na kuhakikiisha kwamba nyuMbani napata maji safi na salama na hakuna shida ya maji Lakini pia ukisema kwamba mimi huwa naumwa, kifuwma, mara, mara, maana yake huwa unatibiwa, unapona Lakini pia inajirudia hiyo hali ya kuweza kuumwa kwa hiyo inamaanisha kwamba Unaumwa zaidi ya mara moja na hiyo hali imekuwe ikikusumbua na kujirudia mara nyingi yingi hIvo ndio mara kwa mara inavosima ma lakini pia unaweza ukasema mimi nimekuwa nimsahaulifu na mara kwa mara Maanake unasahu sana kitu ukielekezwa unakisahau unakisahau tena na tena imekuwa hio hali ikijirudia Mara kwa mara imekuwa ikitumika kuonyesha hali ambayo Sio ya maramoja ni hali endelevu Hali ya kila siku ambayo inakua inajirudia hIvo ndiyo ambavyo Unaweza ukasimama na kusema kwamba Mimi nimekuwa nikifanya Kitu fulani Zaidi ya maramoja Baada ya kusema zaidi ya maramoja Unasema mara kwa mara hIvo hurahisisha katika mazungumzo ya watu aMbao unaongea nao wanaweza kukuelewa kirahisi ni neno ambalo lipo kwenye vitabu, neno ambalo lipo kwenye kamusi, mbali mbali likkeleza muktadha wa jambo aMbalo li nafanywa na mtu ambaye anarudia rudia Kwa iyo neneno ambalo nizuri, neno wa kiswahili fasaha, ya kiswahili sanifu kabisa na ambalo li lnatumiwa na watu kwenye jamii katika mawasiliano yao ya kila siku ya linakuwa likitumika kueleza muktadha wa mambo mbali mbali ambayo yanaendelea kwenye jamii kwa hio sio neno mbaya ni neno nzuri kabisa ambalo hata mtu yoyote anaweza akalitumia na kuhakikisha kwamba mawasiliano yake yanakuwa ni mazuri imara kabisa kwa ajiri ya yeye kuwasilisha taarifa zake kwa wakati na kwa wakati ambao Unatakiwa kwa hiyo hivo ndivyo ambavyo unaweza ukasema kuhusiana na mtu akisema Yeye anafanya jambo moja zaidi ya mara moja Yani maana yake anafanya Mara kwa mara bila kuchoka bila kukata tamaa na kwe.